Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Leo nataka kuzungumzia jinsi ya kujilinda zaidi ya vitisho vya mtandao. Mtandao ya kijamii na tovuti zinaweza kuwa hatari ikiwa hatutakuwa makini. Watu wanaweza kutuma ujumbe wa kutishia kujaribu kupata taarifa binafsi au kutengeneza taarifa ambazo haziko sahihi. Ili kujilinda ni muhimu tusishiriki nywila nambari za simu au taarifa za kifedha mtandaoni. Pia tusibofye linki ambazo si salama na tukikumbana na vitisho tujiripoti kwa mamlaka au huduma za mtandao. Hatimaye tuwe makini na marafiki na watu tunawaunganisha nao mtandaoni. Kwa tahadhari hii tunaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa usalama na furaha.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole. Teo nataka kuzungumzia umuhimu wa kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Katika dunia ya leo ya kidijitari, tunatumia simu apps, za bengi na unduma mbalibali mtandaoni. Tumeona kwamba nyuila zinaweza kundukuliwa na kushaurika. Hivyo mfumo wa vidole unaleta uzalama saidi. Mfumo huu unatumia alama za kipeke, za vidole vyetu kuthibitisha utambulisho wetu. Kwa hivyo ni rahisi na salama kutumia. Kwa mfano tunaweza kufungua simu, kuidhinisha, malipo au kuingia kwenye apps bila kuandika nyuila kila mala. Kwa kutumia mfumo wa vidole, tunalinda tarifa zetu vina apps na kuhakikisha maisha yetu ya mitandaoni ya naenderea kwa usalama.